Utotoni wangu nilikuwa napenda sana kucheza na marafiki, hasaa michezo ya nje kama mpira na kuruka kamba kwa sababu ilinifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia nilifurahia kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima na kugundua mambo mapya kwani ilinisaidia kukuza mawazo na ndoto zangu kuhusu maisha.

Kupokea maoni kutoka kwa ingine kunaitaji kuwa na moyo, wa wazi na utayari, wa kusikiliza bila hasira ni muhimu kuelewa kwamba maoni yanaeza kutusaidia kujiboresha hata kama wakati mwingine yanaeza kuwa magumu kuyakubali. Hivyo kuyachukulia kama fulsa ya kujifunza na kukua badala ya kuyachukulia binafsi.

Napenda sana mukate laini wangano kwa sababu unaratha nzuli na unanitosha kwa muda mrefu mara nyingi na upenda ukiwa bado moto kidogo hasa ukiambatana na chai au siyagi. Kama hunipa, isia ya kuridhika na kunikumbusha nyakati za asubui za nyumbani.

Ndiyo, siku hizi, napenda kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda naweza kuangalia bidhaa tofauti kulinganisha bei na kufanya malipo nikiwa popote, jambo linalofanya ununuzi uwe wa haraka na usio na usumbufu.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima kwa sababu ni shuguli inayonipa furaha, changamoto na utulivu wa akili kwa wakati moja, unapopanda milima, unapata nafasi ya kujitenga na pilka pilka za maisha ya kila siku na kuungana na mazingiira ya asili, pia hunisaidia kujenga afya ya mwili kwa kuimairisha misuli na pumzi zaidi ya hayo, kufika kileleni hunipa hisia ya ushindi na kujithamini.

Mfanya biashara bora zaidi ni yule anayejua kuchanganya maoni zaidi bidii na nidhamu katika kazi yake ya kila siku. Kwa maoni yangu, mfanya biashara mzuri hutambua fursa mapema, hachoki kujifunza na yuko tayari kukubali, changamoto pamoja na hatari zinazokuja na biashara. Pia anajua kuwaheshimu na kuwajali wateja wake, kwani wao ndiyo msingi wa mafanikio ya biashara yake.

Kazi na timu ya mbali inahitaji mpangilio mzuri, mawasiliano ya wazi na nidhamu ya muda. Kwanza ni muhimu kutumia zana za mtandao kama vile barua pepe, simu za video na programu ya kushilikiana ili kila mtu wajue majukumu yake. Pia, kuweka ratiba za thabiti na marengo ya nayopimika hu saidia timu kushilikiana kwa ufanisi bila kuanguka kwenye mkanganyiko.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria uliojaa, ubunifu na mshangao. Hadithi hizi hunifaa nione mambo kwa mtazamo tofauti na kufikiria zaidi ya mipaka ya maisha ya kawaida. Napendezwa na jinsi wahusika wanavyokutana na matukio yasio ya kawaida na jinsi wanavyopambana na changamoto zisizoelezeka. Pia, hadithi za ajabu hunipa burudani na hunisaidia kupumzika. Akili baada ya siku ndefu.

Mimi napenda chakula chenye kiasi kidogo cha mafuta kuliko chakula kisicho na mafuta kabisa kwa sababu mafuta uchangia latha na unyongi wa chakula na pia hutoa nguvu muhimu kwa mwili. Hata hivyo napendelea mafuta hayo yawe yenye afya kama vile mafuta ya mizeituni, parachichi au samaki badala ya mafuta yenye trans au yasio na haruishe. Chakula kisicho na mafuta sana hakina latha kamili na mara nyingi hudumu kwa muda mrefu kumfanya mtu ajisikie njaa haraka.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie nimeridhika chakula chenye latha nzuri huleta hisia ya faraja na mara nyingi. Unikumbusha nyakati nzuri kama kule na familia au marafiki, napenda hasa chakula kilichoandaliwa kwa uwangalifu chenye mchanganyiko mzuri wa viungo na harufu inayovutia.

Ninakubaliana na udhaifu wangu kazini kwa kuwa, kujitambua na kukubali kuwa hakuna mtu mkamilifu. Napogundua eneo nililodhaifu, kujitahidi, kujifunza zaidi na kuomba ushauri, kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu. Pia hujiweka malengo madogo ya kuboresha, hatua na hatua badala ya kujilaumu. Kupanga muda vizuri hunisaidia kupunguza makosa yanayotokana na presha zaidi. Yeyote najikumbusha kwa udhaifu ni fursa ya kukua.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile ya krismasi kwa sababu inaleta hisia za furaha upendo na mshikamano na familia na marafiki napenda mandhari yake yenye rangi ya kuvutia, mwanga wa taa na sauti ya muziki zinazofanya kila mtu ajisikie mwenye furaha. Zaidi ni wakati mzuri wa kushirikiana zawadi kusherehekea mafanikio ya mwaka.

Sina uwezo wa kutumia au kupokea barua pepe kwa maana barua pepe ni binafsi lakini kama unaamanisha kuchunguza mimi huwa naweza kuangalia mara mbili au tatu kwa siku kwa kawaida mchana asubui na jioni hii ina nisaidia kudumisha mtiririko wa kazi bila kuingiwa sana na mutangazo au ujumbe husio muhimu.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa mara ya kwanza, pamoja na wenzangu ili kushiriki, kila mmoja ajisikie kudhaminiwa, tunaweza kufanya hivyo kwa kuzungumza vizuri, kushukuru kila mtu kwa jitihadi zake na kushiriki, furaha ya matokeo mazuri, pia mara nyingi tunapanga chakula kidogo au shughuli ya kijamii ili kuimarisha, mshikamo na motisha ya timu.

Nashughulikia kazi ya dharura kwanza kwa kubaki mtulivu na kudhamini hari kwa haraka ili kuepuka kufanya makosa ni muhimu kueka kipaumbele cha haraka kuamini hatua zinazohitajika mara kwa mara na kushirikiana na wenzetu ili kila mmoja ajue jukumu lake. Mawasiliano ya wazi na haraka ni muhimu sana ili taarifa muhimu zisipotee.

Wakati wa baridi kali, napenda kuanza kujirinda na kuvaa nguo nzito na zenye joto ili mwili usipoteze joto haraka. Pia napendelea kukaa karibu na moto au kutumia jiko la ndani salama ili kuondoa baridi. Kunywa vinywaji vya joto kama chai au kahawa hunisaidia kuimarisha joto la ndani la mwili. Zaidi napenda kufanya shughuli ndogo za mwili ndani ya nyumba. Kama kufanya mazoezi ya nyumba au kusongea kidogo ili kupunguza hali ya baridi kali. Vile vile ni wakati mzuri wa kusoma vitabu kuangalia filamu au kushirikiana na familia na marafiki ndani ya joto la jumba.

Jambu muhimu nililofunzwa ni mwalimu wangu wa shule ya msingi ambaye aliniweza wazia zaidi kuliko wengine alinitumia kwa uvumulivu na mfano wake binafsi jinsi ya kuwa na nidhamu, bidii na, udhabiti katika kufanya mambo yote. Kila mala alisistiza umuhimu wa kujitambua na kushughulikia changamoto bira hofu.

Mimi napendelea kitanda kizuri kinachotoa faraja na msaada mzuri kwa mwili. Baada ya kitanda kigumu sana ambacho kinaeza kusababisha maumivu au usingizi usio mzuri kitanda kizuri husaidia kupata usingizi wa kina kuondoa uchovu na kuimalisha afya ya mgongo na misuli. Zaidi ya hilo kitanda kilicho na ma zulia safi na laini kinatoa hisia ya utulivu na starehe.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo yanayotuletea. Karibu na kutufanya, tufurahie uwepo wa kila mmoja. Mara nyingi tunakaa pamoja, tukizungumza, tukicheka na kushirikiana. Hadithi za maisha za kila siku, pia napenda kula chakula cha pamoja. Kwani ni wakati mzuri wa kuimarisha upendo na mshikamano. Wakati mwingine tunatazama filamu tunatembea au kushiriki shughuli ndogo ndogo za nyumbani muda huu hunipa amani ya moyo kunikumbusha umuhimu wa familia na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Kumbu kumbu nzuri, ninayo kutoka utotoni ni rafiki, ni urafiki na tabia kushirikiana na wengine, nikijifunza kucheza pamoja na wenzangu, kusaidiana na kuonyesha huruma kwa wale waliokuwa wakiwa, karibu nami, tabia hii ilinisaidia kuelewa umuhimu wa kushirikiana, kudhamini maoni ya wengine na kujenga uhusiano mzuri wa kirafiki.